Napenda kula ugali zaidi kwa sababu hunishibisha na ni rahisi kuambatanisha na aina mbalimbali za mboga kama sukuma wiki nyama samaki au maharagwe. Ugali ni chakula cha asili kinacholeta ladha ya nyumba na hutumiwa mara nyingi kwenye familia nyingi. Hata hivyo wakati mwingine wali pia huwa chaguo nzuri ukiandaliwa na nazi au viugo vya ladha nzuri lakini kati yote viviri ugali ndio napendelea zaidi kwa sababu ya urahisi wake na jinsi unavyoridhisha.